Stadi ambayo ni muhimu sana kwa kazi yangu ni kujua kutumia tarakilishi. Stadi inahusu kutumia hiyo tarakilishi kuandika nukuu mingi, kudukua, kile nachokiona, kwanza kuelemisha watu. Hata kwa saa hoi, bado naitumia, japokuwa kuna kelele kwa umbali.

Ili swali vile nitajibu, najua itakushangaza, lakini kwa ukweli sijasafiri kwa ndege, ile karibu kabisa nimeingia kwa ndege ni katika uwanja nilipo kuwa nasindikiza rafiki yangu, ambaye alikuwa anaenda mjini Malaysia, alikuwa anaenda kazi hapo ndipo nilipo karibia ndege, lakini huku siku za nyusoni ninatamani sana kusafiri kwa ndege, hata mpango yangu ya kwanza, kusafiri kwanza kuitembelea nchi ya Afrika kusini.